Hilo ni swali ambalo linaonekana rahisi lakini linaweza kusema mengi kuhusu maisha ya mtu Mimi binafsi huoga mara mbili kwa siku asubuhi na jioni asubuhi naoga ili kuanza siku nikiwa nadhifu na mwenye nguvu Majibaridi hunisaidia kuwamka vizuri kunifanya nijisike fresh na tayari kukubaliana na majukumu ya siku Pia hunipa kujiamini zaidi nikitoka nyumbani jioni au usiku naoga tena sababu siku nzima huwa na shughuli nyingi Wakati mwingine natembea sana nafanya kazi au mazoezi na jasho haliwezi kuepukika. Hata hivyo, kuna siku ambazo naweza kuoga mara moja tuu hasa kama siku imekua baridi au kama sijafanya shughuli nyingi. Kwangu mimi, kuoga si tu swala la usafi, bali pia ni njia ya kujituma tuu kujiheshimu. Kuoga hunifanya nijisike vizuri nikiwa safi, mtulivu na mwenye amani, ndani.

Mimi kwa sasa sina mnyama wakufugwa, lakini ningependa sana kufuga mbwa siku za usoni. Mbwa ni mnyama ninayempenda kwa sababu ni mwaminifu, mlinzi mzuri na rafiki wa karibu wa binadamu. Nimekua nikiona jinsi mbwa wanavyoweza kuwaonyesha upendo wa dhati kwa wamiliki wao, na hilo hunivutia sana. Nigependa kufuga mbwa kwa sababu pia ni msaidizi mzuri katika usalama wa nyumbani. Mbwa anaweza kunidhahirisha kunapokuwa na hatari au mtu asiyejulikana. Zaidi ya hilo, mbwa hunisaidia kuwa na ratiba nzuri ya maisha kama vile kutembea naye asubuhi au jioni jambo ambayo ni nzuri kwa afya Ningependa kumlea kwa upendo, kumpa chakula bora, maji safi na chanjo zote zinazohitajika Pia ningehakikisha anapata mazoezi ya kutosha na mafunzo ya nidhamu ili awe mnyama mwenye tabia nzuri Kwangu mimi kumfuga mnyama si kwa burudani tu bali ni jukumu kubwa Ningependa kuwa na mnyama ambaye si tu mlinzi bali pia rafiki wa karibu katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, nimewahi kutembelea mtu mara kadhaa, na uzoefu huo umekuwa wa kuvutia sana. Mara ya kwanza nilipofika karibu na mto, nilihisi utulivu mkubwa. Sauti ya maji yanayo tiririka polepole hunipa amani ya moyo na kunifanya nisahau kwa muda, pilka pilka za maisha ya kila siku. Nilipenda kukaa kando ya mto nikiangalia maji yakipita, miti ilio zunguka eneo hilo na ndege waliokuwa wakiimba. Wakati mwingine, nilikuwa nikitembea kando kando ya mto, nikipiga picha au nikizungumza na marafiki. Pia nimeona watu wakivua samaki, jambo ambalo limenifanya nitambue umuhimu wa mito katika maisha ya binadamu. Ingawa sijawahi kuogelea kwenye mto kwa sababu za usalama, nilifurahia kulowesha miguu yangu kwenye maji baridi, hasa wakati wa jua kali. Ziara hiyo ilinifundisha kuthamini mazingira ya asili na umuhimu wa kuyatunza. Ningependa siku moja kutembelea ziwa pia kuona upeo wa maji makubwa na kufurahia mandhari yake Kwangu mimi kutembelea mto ni uzoefu unaoleta amani furaha na kumbukumbu mzuri zisizo sahaulika.

Mimi napenda sana kucheza mpira wa miguu ina ni mchezo unao nipafuraha kubwa na kunifanya nijisikie huru Tangu nikiwa mdogo, mpira wa miguu umekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku Kila ninapopata muda, hupenda kuenda uwanjani kucheza na marafiki zangu au hata kufanya mazoezi peke yangu Kinachonivutia zaidi kwenye mpira wa miguu ni mshikamano na ushirikiano Mchezo huu hunifundisha kufanya kazi kama timu, kuheshimiana na kuwa na nidhamu Pia hunisaidia kuboresha afya yangu ya mwili kwa sababu hukimbia sana, kufanya mazoezi ya nguvu na kujenga stamina Zaidi ya hayo, mpira wa miguu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo Baada ya siku ndefu, kucheza mpira hunifanya nisahau matatizo na nijikite kwenye mchezo tu Ninapocheza na jisikia mwenye nguvu na kujiamini zaidi Ndoto yangu ni kuendelea kuboresha ujuzi wangu na labda siku moja kucheza kwenye ngazi ya juu zaidi kama mimi, mpira ni wa miguu si mchezo tu, bali nishauku na sehemu muhimu ya maisha yangu.

Mimi napenda sana juisi ya embe. Juisi ya embe inanivutia kwa sababu ya ladha yake tamu na harufu yake nzuri Kila ninapokunywa juisi ya embe nahisi kama nimepata nguvu mpya na furaha ya kipekee ni juisi ambayo hunikumbusha nyakati za joto na matunda mabichi yaliyoiva vizuri Ninapenda juisi ya embe pia kwa sababu inafaida nyingi kiafya, ina vitamini nyingi hasaa vitamini C na A, ambazo husaidia kuimarisha kinga ya mwili. Wakati mwingine ninapokuwa nimechoka au nimekosa hamu ya kula, glasi moja ya juisi ya embe hunisaidia kujisikia vizuri tena. Kinachonifurahisha zaidi ni kuandaa juisi hii nyumbani. Nachukua maembe yaliyoiva vizuri nayamenya kisha nayachanganya kwenye blender bila kuongeza sukari nyingi. Ladha yake asilia huwa tamu ya kutosha. Wakati mwingine, nachanganya na matunda mengine kama machungwa au ndizi ili kupata ladha tofauti. Kwangu mimi, juisi ya embe si kinywaji tu bali ni sehemu ya furaha na afya yangu ya kila siku.

Mimi hujitahidi kusafisha vifaa vyangu mara kwa mara kwa sababu najua usafi una mchango mkubwa katika afia na utendaji wa vifaa Kwa mfano simu yangu huiweka safi karibu kila siku Huifuta kwa kitambaa lakini ili kuondoa vumbi mafuta ya mikono na vijidudu vinavyoweza kujisanya Kwa vifaa vingine kama vile kompyuta au televisheni, husafisha angalau mara moja kwa wiki. Huhakikisha natafuta skrini au uangalifu ili isiharibike. Na pia kusafisha sehemu za pembeni na nyumba ambapo vumbi hukusanyika sana. Ninapofanya hivi huwa ninahakikisha vifaa vime zimwa ili kuepuka hatari oyote. Kusafisha vifaa hunisaidia pia kufanya vidumu kwa muda mrefu. Vumbi linaweza kusababisha vifaa vipate joto kupita kiasi au kupunguza utendaji wake. Zaidi ya hilo, napenda kutumia vifaa vilivyo safi kwa sababu hunipa hisia ya nidhamu na mpangilio mzuri wa maisha. Kwangu mimi kusafisha vifaa sii kazi ngumu bali ni sehemu ya kujali mali zangu na kujiheshimu.

Mimi binafsi napenda kuamka na jua kuamka mapema hunipa mawazo mzuri wa siku na kunifanya nijisikie mwenye mpangilio asubuhi huwa tulivu sana, hewa ni safi na kelele ni chache Jambo linalonisaidia kufikiria vizuri na kupanga shughuli za siku nzima Ninapoamka mapema, napata muda wa kufanya mambo yangu bila haraka Wakati mwngine nafanya mazoezi mepesi nasoma au nafikiria malengo yangu kuamka mapema hunipa nidhamu au hunifanya nijisikia kama nina uthibiti wa muda wangu. Pia hupunguza msongo wa mawazo kwa sababu sihitaji kukimbiza na muda. Hata hivyo, kuamka na jua kunanilazimu kulala mapema. Huwa ninahakikisha nalala kwa wakati ili mwili wangu upate mapumziko ya kutosha. Najua kuwa usingizi mzuri ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Kwa hivo, ingawa napenda kuamka mapema, ninajitahidi pia kulala mapema. Kwangu mimi kuamka najua ni mtindo wa maisha unaonisaidia kuwa mwenye nguvu makini na mwenye tija zaidi kila siku.

Mimi hupenda kusherehekea sikukuu kwa njia ya utulivu na furaha pamoja na familia na marafiki Sikukuu kwangu ni wakati wa kupumzika, kushukuru na kuimarisha mahusiano Mara nyingi huanza siku kwa kujiandaa mapema, kuvaa vizuri na kuhakikisha mazingira nyumbani yako safi na ya kuvutia katika sikukuu, chakula hua sehemu muhimu sana Tunapika vyakula maalum ambavyo hatuvipiki kila siku kama vile pilau, nyama choma, au vyakula vya jadi kukaa mezani pamoja tukicheka na kusimulia hadithi hunipa furaha kubwa. Pia hupenda kusikiliza muziki na wakati mwingine kucheza na kuimba pamoja. Zaidi ya hayo, sikukuu hunipa nafasi ya kutembelea ndugu na marafiki au kuwapigia simu wale walioko mbali. Wakati mwingine hutumia sikukuu kutafakari mwaka uliopita na kueka malengo mapya Kwangu mimi kusherehekea sikukuu si kuhusu sherehe kubwa pekee bali ni kuhusu upendo, mshikamano na kushukuru kwa wakati kila kitu nilicho nacho.

Mimi kwa kawaida hutumia usafiri wa uma, hasa matatu, kwenda na kurudi kwenye shughuli zangu za kila siku. Nimezoea njia hii kwa sababu ni rahisi kupatikana na inakufikisha karibu na mahali ninapohitaji kwenda. Ingawa wakati mwingine matatu huwa na msongamano, nimejifunza kuvumilia na kupanga muda wangu mapema. Kila asubuhi ninapotoka nyumbani, hujitahidi kuondoka mapema ili kuepuka foleni kubwa. Safari hunipa nafasi ya kuangalia maisha ya kila siku ya watu wengine. Kusikiliza muziki au habari na wakati mwingine kutafakari mambo yangu mwenyewe Kuna siku ambazo safari huwa ndefu Lakini naichukulia kama sehemu ya ratiba yangu ya maisha Wakati mwingine hasa kama umbali si mrefu hupenda kutembea kwa miguu kutembea hunisaidia kufanya mazoezi kidogo na kunipa nafasi ya kufurahia mazingira Ingawa ningependa siku moja kuwa na usafiri wangu binafsi Kwa sasa usafiri umma unanitosheleza Kwangu mimi, njia ya usafiri nayotumia kila siku inanifundisha uvumilivu kupanga muda na kudhamini safari kama sehemu ya maisha.

Chumba nachokipenda zaidi ni chumba changu cha kulala. Hiki ni chumba ambacho hunipa utulivu na faraja baada ya siku ndefu. Ndani ya chumba hiki najisikia huru kuwa mimi mwenyewe bila usumbufu wowote. Ni mahali ambapo napumzika na fikiria na wakati mwingine kujitenga kidogo na kelele za inje. Napenda chumba changu kwa sababu ya mpangilio wake. Kitanda kiko mahali pazuri, kuna mwanga wakutosha na kila kitu kiko kwenye nafasi yake. Pia hupenda kukipamba kwa vitu vina vinavyonipa furaha. Kama picha za kumbukumbu mzuri, vitabu au mapamba madogo hivi vitu hunifanya nijisikia karibu na ndoto na malengo yangu Ninapokuwa humo mawazo yangu hutulia na mwili hupata mapumziko Wakati mwingine hukaa kimia nikisikiliza muziki lakini au nikisoma kitabu kabla ya kulala Kwangu mimi chumba hiki si tu sehemu ya kulala bali ni pahali, pa amani, faraga na nguvu mpya ya kuendelea na maisha ya kila siku.

Mimi binafsi, napenda mikutano midogo na ilio na lengo maalumu. Mikutano ya aina hii hunifanya nijisikie huru kuchangia mawazo yangu bila hofu. Na pia hunipa nafasi ya kusikiliza wengine kwa umakini. Ninapokuwa kwenye mikutano mdogo, mawasiliano huwa rahisi na muda hautumiki vibaya. Napendelea mikutano ambayo imepangwa vizuri, yenye agenda ilio wazi tangu mwanzo. Inanisaidia kujua lengo la mikutano na kujiandaa mapema. Pia napenda mikutano inayo heshimu muda, ambapo kila mtu anapata nafasi ya kuzungumza bila mazungumzo marefu yasio natija. Mikutano ya aina hii hunifanya nijisikia kuwa ninathaminiwa na mawazo yangu ya nazingatiwa. Zaidi ya hayo napenda mikutano inayo husisha majadiliano na maamuzi ya pamoja, badala ya kusikiliza mtu mmoja akizungumza mda wote. Mikutano yenye ushirikiano hunijenga kufikiria na kunisaidia kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine.

Kwa maoni yangu, mazingira mazuri ya kazi huanza na mahusiano mema kati ya wafanya kazi pale ambapo kuna heshima ushirikiano na mawasiliano mazuri kazi hufanyika kwa rahisi zaidi Napofanya kazi mahali ambapo watu wanasaidiana na kuhimizana uhisi motisha na furaha ya kufanya kazi yangu vizuri Jambo lingine muhimu ni uongozi mzuri Kiongozi anae sikiliza wafanya kazi wake, anaetoa mwongozo wazi na anae dhamini juhudi za wengine ufanya mazingira ya kazi yawe ya kuvutia Pia inapendeza kufanya kazi mahali ambapo maoni ya wafanya kazi yanazingatiwa na kuthaminiwa Zaidi ya hayo, mazingira ya kazi yanapaswa kuwa salama na yenye mpangilio mzuri vifaa vinapokuwa katika hali mzuri na eneo la kazi likiwa safi, mtu ufanya kazi kwa utulivu na umakini usawa katia kazi na mapumziko, pia ni muhimu Kwani husaidia kupunguza uchovu na msongo wa mawazo Kwangu mimi mazingira mazuri ya kazi si tu kuhusu mshahara bali ni kuhusu heshima amani ya akili na nafasi ya kukua na kuendelea uwezo wangu.

Ndio, napenda sana kulima bustani Hata kama sifanyi hivyo kila siku Kulima bustani hunipa utulivu na wakili na kufanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili Ninapokuwa bustanini na jisahau mawazo mingi na kujikita kwenye kazi ya kupanda Kumuagilia au kupalilia mimea Kinachonifurahisha zaidi ni kuona mimea ikikuwa pole pole Kwanzia kupanda mbegu hadi kuona majani ya kwanza yakichomoza ni jambo linalo lipa furaha na subira Pia ninapenda harufi ya udongo na hewa safi ya asubuhi napokuwa bustanini ni kama tibaya mawazo na mwili wa wakati mwingine Zaidi ya hayo kulima bustani hunifundisha uwajibikaji Unajifunza kutunza mimea kila siku kuhakikisha inapokea maji na mwanga wakutosha Pia ni njia nzuri ya kupata chakula safi hasaa kama ni mboga au matunda Kwangu mimi, bustani si tuu mahali pa kupanda mimea, bali nisehemu ya kujifunza, kupumzika na kuthamini kazi ya mikono na zawadi ya asili.

Mimi nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu na nathaminika kwa kiwango kikubwa Wazee wangu wamekua nguzo muhimu katika maisha yangu wakinipea malezi upendo na mwelekeo wa maisha Kila ninapopata nafasi napenda kuzungumza nao na kusikiliza ushauri wao kwa sababu wanahekima na uzoefu mkubwa wa maisha Ninapo kuwa na changamoto au maumi maamuzi mangumu ya kufanya mara nyingi huwasiliana nao ili nipate muongozo maneno yao hunipa faraja na kunisaidia kuona mambo kwa mtazamo pana zaidi Pia hupenda kutumia muda nao, kusikiliza hadithi na zamani na na kujifunza kuhusu historia familia yetu Zaidi ya hayo na jitahidi kuonyesha heshima na shukrani kwa njia mbali mbali kama kuwasaidia pale wanapohitaji msaada au kuwatembelea mara kwa mara mahusiano yangu na wazee wangu yamenifundisha maadili kama umilivu, heshima na upendo wa dhati.

Simu yangu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kila subuhi napoamka, mara nyingi huangalia simu yangu ilikuona muda, ujumbe mpia au tarifa muhimu. Hii hunisaidia kwanza siku nikwa nimepanga na kujua kinachoendelea. Ninatumia simu yangu kwasiliana na familia na marafiki kupitia simu za kawaida, ujumbe mfupi au mitanda wa kijami. Pia huitumia kwa kazi au masomo kama kutafuta tarifa mtandaoni, kusoma makala au kuandika kumbukumbu muhimu. Wakati mwingine, simu hunisaidia kupanga ratiba kwa kutumia kalenda na vikumbusho Zaidi ya hayo, hutumia simu yangu kwa burudani Napenda kusikiliza muziki, kuangalia video, au kusoma habari napokuwa na muda waziada Pia hutumia kwa malipo ya kidigitali na kuhuduma za benki, jambo linalo rahisisha maisha yangu Hata hivyo, nahitaji kueka mipaka ili simu sinipotezea muda mwingi Situmii kwa muda mwingi, wanake inawaeza kunipotezea wakati.